Tapata habari kwa magazeti, kwa social media, kwa watu, kwa maredio, kwa televisheni na kwa watu binafsi pia. Na hii habari nitaieka vizuri sana. Na hii habari itasaidia watu kuangalia vitu zinaezawadhulumu na.

Naishi kwenye mandhali yenye tulibu, naishi mandhali yenye kuna wanyama poli, pia wanyama kufugwa pia, naishi mandhali yenye kuna mvua nyingi na miti nyingi pia, naishi mandhali yenye kupendeza na mvutio na hewa safi, naishi mandhali yenye kuna.

Mazingira ya kazi inakua mzuri kwa kushilikiana kwa kazi na kuto pigana kwa kazi. Mazingira inakaa mzuri kwa kuto pigana na kushilikiana kwa kazi na kueshimu mwenzako na kuto jibizana mwenzako kwa wakati wa kazi. Mazingira inakua mazuri.

Naongea kila wakati, kila wakati kwa siku, naongea mara kama mia kwa siku. Naongea na marafiki zangu, naongea na familia, naongea na maadui zangu pia, naongea na kila mtu kila siku. Pia naongea na wafanyikazi wenzangu kwa kazi.

Ningependa kurudia ujana kwani ujana ilikuwa inanifurahisha sana. Nilikuwa natembea na marafiki zangu, nilikua nacheza na marafiki zangu, nikiwa mtoto, nilikuwa naimba na marafiki zangu, nilikuwa naigiza pia na marafiki zangu, nikiwa mtoto, nilikuwa nakula pamoja na marafiki zangu, nikiwa na wakati wa ujana.

Napenda kutazama filamu ya wanyama wa pori pia, napenda kutazama filamu ya crystal pia, napenda kutazama filamu ya cartoon, napenda zaidi pia, na ikiwa na sifanyi kazi yoyote napumzika nyumbani napenda kutazama wanyama wa pori ya masaimara pia.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni ile ya kuhudumia wagonjwa katika hospitali pia na pia mafunzo ya kuangalia watoto wadogo ambao ni wagonjwa na pia kuangalia nyanya wazee na pia babu zetu hospitalini pia napenda sana kuangalia.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu zinanipendeza sana nikisikiza hadithi za ajabu kama za abunwasi na hadithi za waenga wa kale pia napenda sana na napenda pia kusoma vitabu za hadithi za abunwasi na za kale hapo na za wahenga walivyosema wakiwa waenguzi pia.

Filamu ninayopenda huwa inanifahamu vizuri huwa inachekesha na huwa inapendeza sana nikiitazama. Wanyama wa pori wakikimbia porini na pia wakikula nyasi porini pia na pia wakiliwa na simba huwa napenda sana kutazama filamu za wanyama wa pori.

Nashukia wateja wangu kwenye. Hospitali kwa kuwaelekeza ambapo wanastahili kwenda kupata matibabu. Hospitali ni pia na pia nawahudumia vizuri wateja wangu kwa kuwapea madawa za kuponya. Pale hospitalini pia na kuwapea dawa za magonjwa mbali mbali.

Napenda sana asali kwenye nitamu sana na pia napenda kukula asali pamoja na mkate na chai asubuhi kabla sijaenda kazini na pia napenda kuweka asali kwenye chakula ambapo na kula mpaka asa jioni na nitamu sana.

Napenda kuandika na kuongea ambapo napenda nikiandika kwenye nikutumia chaki kwenye ukuta wa blackboard na pia napenda kuongea Kiswahili sanifu ambapo nikiwa na marafiki zangu pale kazini na pia pale kwenye uwanja wa mpira.

Napenda kununua mkate na pia mandazi na pia chapati pale kwenye hoteli na pia napenda kununua kinywaji aina ya soda pale dukani na pia napenda kununua spaghetti pale dukani na pia napenda kununua sukuma pale kwenye duka na kibanda.

Napenda kitanda kizuri ambapo ni kikubwa naweza lalia na wezangu wakati wa usiku ili nilale usingizi wa pono na pia napenda kufanya kulala wakati kitanda ni kizuri ambapo ni kikubwa yenye tunatoshea sisi wote.

Ndiyo nina ndege ya kufuga wa nyumbani kama, bata mzinga, niko na kuku, niko na jogoo, niko na bata ya kawaida, niko na dofu, niko na kuku, niko na bata, niko na tausi.

Chumba changu cha kulala kina kitanda kikubwa ambapo ni futi nne na futi tano na pia ina kabati ya kuekea nguo na pia ina miwani ya kuangalilia ambapo ninapolala na pia ina besheni ambapo naekea nguo zangu.

Napenda mazingira ambapo kuna miti mengi, kuna utulivu na kijabaridi kwa umbali. Napenda mazingira ambapo hakuna mvua nyingi. Na pia napenda mazingira ambapo kuna jua kiasi, na kivuli nyingi. Napena mazingila tulivu ambapo hakuna makelele nyingi.

Napenda kuvaa kaptula, napenda kuvaa shati, napenda kuvaa shati ya manjano, napenda kuvaa longi, na pia napenda kuvaa soksi mrefu ambao zinafunika mguu, na pia napenda kuvaa vesti ya ndani, na pia napenda kuvaa kofia nyeupe.

Napenda kufuatia timu ya Manchester United ambayo inacheza pale Uingereza na pia napenda kuangalia timu ya Shabana ambayo inacheza hapa Kenya na pia napenda timu ya Gormahia ambayo inaongoza ligi kwa sasa na pia napenda kuangalia mchezo wa real madrid.

Napenda kukula chakula ya sukuma na pia napenda kukula nyama ya mbuzi na pia napenda kukula spaghetti na pia mchele na pia napenda kukula chips na pia napenda kukula nyama ya ng'ombe na pia napenda kukula mbuzi na pia napenda kukula kuku.

Uwa naka hadi saa saa sita saa nane na pia saa tano usiku nikiingia tiktok na pia kuona video pale instagram na pia youtube hadi saa nane usiku na penda kuona video za tiktok pale saa nane usiku.

Nasoma habari mtandaoni kwenye Facebook, Twitter na pia pale kwenye TikTok. Na pia napenda kuona pale kwenye mtandao wa Facebook habari za kimataifa, za Kenya na za ulimwengu mzima pale Facebook.

Wakati wa baridi huwa naingia kwenye nyumba na kujifunika blanketi gubi gubi ili kuzuia nisipatwe na ugonjwa. Wakati wabaridi pia napenda kuota moto ambapo inanipa joto na kutulia kwenye nyumba wakati wa baridi.

Kutana changamoto nyingi kazini kama moja wapo ni ukosefu wa umeme saa zingine ukosefu wa maji saa zingine kuchelewa kazini saa zingine ukosefu wa vitu vya kutumia kazini kama vile matakilishi na zinginezo.

Napenda kucheza na watoto wadogo, na napenda kuwasomesha, na pia napenda kuwafundisha hesabati na pia Kiingereza na Kiswahili, watoto wadogo ni wazuri sana, wanacheza na wanasoma vizuri sana, katika shuleni mwao.

Muda wangu natumia kwa mtandaoni ni kuelekeza watoto wasome na pia napenda kuona mchezo mtandaoni. Na pia napenda kuona mchezo wa kuigiza wa Tiktok mtandaoni. Na pia napenda kuona venye watu wanacheza mtandaoni.